Na kuna njia kadhaa wa kadha ambazo mimi hujikinga na jua kali. Njia ya kwanza ni kutumia mwavuli kama niko kwa umati ama natembea tembea naam natumia mwavuli. Nikiwa nyumbani mimi nitaenda chini ya mti ulio na kivuli kizuri nieze kuketi pale nikatulie naam ama niingie kwenye nyumba ambayo nitulie niketi nikipumzika naam.

Hei mitandaoni faragha zangu nazilinda vipi kwanza kwa kuhakikisha kwamba napunguza vitu ambazo naeka mitandaoni mambo yangu ya familia, mambo yangu ya kikazi napunguza kuzieka pale kwenye mitandao ili niwe salama.